Mimi huwanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kujipanga kwa vile lazima kukuwe na kazi ya kibinafsi na maisha ya binafsi na lazima upange kila kitu ifavyo ndipo hata wewe uweze kuwa na mafanikio katika yale unayo yatenda ama yale unayo.

Mara nyingi mimi hucheza pekee yangu. Sina watu wa kucheza nao. Sasa mimi hucheza pekee yangu kivyangu najifurahisha mimi mwenyewe nafanya kila jambo mwenyewe. Jambo zote wamenifurahisha sana tena sana. Kucheza mwenyewe na jambo mzuri pia sii mbaya.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku yangu ya kuzaliwa. Hilo ni siku nzuri sana ambayo mimi husherehekea. Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa sana tena sana kwa sababu ni tukio muhimu sana kwa maisha yangu.

Nimewahi jaribu chakula cha kigeni kama vyakula vya wachina. Vyakula vya wachina ni vyakula tamu sana tena nilipo ikula ilinipendeza sana na hiyo ndio chakula ambayo mimi hukula mara mingi nikienda kwa mahali pa malisho vya wachina.

Filamu ninaloipenda sana ni filamu la gladiator na hiyo ni action movie. Action movie na pia ningependa kuiona tena. Ni filamu ninayopenda sana na nina hamu yake kabisa. Niliiona kwanza nikiwa mdogo sana umri wa miaka kuminatano.

Ndivyo, nimefikiria sana kuanzisha biashara yangu, kwa sababu biashara ni kitu mzuri sana, na nimekuwa na tamaa sana ya kuwa na biashara yangu siku moja, biashara ni kitu mzuri mno tena mno, nimekuwa na tamaa ya kuanzisha biashara.

Ninapofuraha kuwa nyumbani mimi mara nyingi hupenda kutulia nikikula chakula kitamu sana, kwanza chakula ninacho penda kula, uji moto na ugali baridi, hunifurahisha sana tena sana na pia nikikaa kaa hivyo ninaona vipindi mbalimbali kwenye televisheni.

Ili nijiandae kwa mkutano mimi kwanza huangalia mavazi yangu vizuri. Halafu najitayarisha vizuri kabisa naeka vitu vyote viwe tayari kama kitabu na kalamu ambacho nitatumia kuchukua notes zangu naeka kila kitu kiwe tayari vizuri sana.